Ndiyo, napenda kufaa vipuli hasa kwa sababu ni vigumu na vinatoa mtindo wa kipekee. Vipuli vinanipa uhuru wa kujieleza kupitia mavazi na mara nyingi kuchangia kwenye ladha yangu binafsi. Hata hivyo, ninahakikisha vipuli ninavyofaa vinafaa. Na havikwamishi katika shughuli za kila siku.

Ningependa kupata mafunza yanayohusiana na umezo wa kiteknolojia usimamizi wa miradi na ujuzi wa mawasiliano ya kitaalamu. Mafunzo haya yatanisadia kuongeza ufanisi kazini kukuza ujuzi wangu binafsi na kuniwezesha kuchangia zaidi katika timu. Pia ningependa mafunzo yanayojumuisha mbinu za kisasa za utatuzi wa matatizo na ubunifu ili kuboresha matokeo ya kazi.

Wakati wa jua kali napendelea kufanya shughuli za kupumzika kivile kama kukaa kivulini kusoma kitabu au kunywa maji au kinywaji baridi. Pia napenda kufanya shughuli za ndani au za kitalii zinazonipa faraja bila kuathiri afya yangu kutokana na jua kali. Kwa njia hii nahakikisha na pumzika vuzuri huku nikendelea kua na nishati ya kutosha.

Ndiyo napenda hesabu kwa sababu huchangia ufahamu wa mantiki, utaratibu na uamuzi sahihi. Hesabu pia hunifundisha jinsi ya kushughulikia matatizo kwa njia ya kimfumo na kuboresha uwezo wangu wa kuchambua taarifa. Napenda hasa kutumia hesabu katika maisha ya kila siku na kazini kwani ni chombo muhimu cha kufanikisha malengo.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na taarifa ninazoshiriki mtandaoni. Kutumia nywila zenye nguvu na za kipekee na kuepuka kubofia viungo vinavyo visivyojulikana. Pia natumia programu na zana za usalama wa mtandao kama antivirus na firewall na kusoma taarifa za usalama zinazotolewa na watoa huduma ili kuhakikisha usalama wangu wa kibinafsi na wa taarifa zangu. Kwa hivyo.